Ningependa kupata funzo la utulivu kazini kwa sababu kazini utapatana na watu tafauti tafauti watu wa aina tafauti tafauti na Ningependa kukuwa na utulivu kwa hali zote kwa kufurahiya, kwa hasira, ndiyo.

Mradi mpya wa kazi ya kitu ambayo naeza anza nayo ni kuweka mpango wa mda wangu ndo niweze kutumia mda wangu vizuri na pia niweze kutumia mda mwingi kwenye mradi huo ndiyo.

Mimi hupenda kupika mara moja kwa siku, ama mbili, chakula cha kiamshakinywa na chakula cha mchana. Mchana nitapika mingi ndio niweze kukula pia jioni. So chakula ambayo mimi hukula mchana ndio chakula ambayo mimi hukula usiku pia.

Nina kipawa ya kudensi Kwa kudensi hata watu waneza ponywa Lakini nikiwa mdogo lilikua na denzi mbele ya kanisa lazima ninge cheza Ninge denzi mbele ya kanisa Ndiyo hiyo ndo talanta angu.

Aina ya zoezi ambayo mimi hufanya ni kuruka kamba na pia kunyoosha viongo. Alafu na mimi ufanya zoezi mara nne ama tano kwa wiki itategemea. Na wakati ambao mimi upenda kufanya zoezi ni labda asubuhi. After nimekunywa kiamsha kinywa ama masaa nane hapo baada ya kukula chakula mchana. Na mimi huisi vizuri kujihusu baada ya kufanya zoezi.

Ndiyo nilianza kupata mfuto wa kupaka rangi na kuchora mwaka uliopita Nilikuwa naangalia kwenye mtandaoni wa youtube na nikaanza kupata mvuto kwa kuchora na kupaka rangi ndio.

Aina ya mnyama ambaye naezataka kufuga ni paka, juu paka najua kulea paka, juu mamangu alikuwa anaweka paka juu ya ku. Juu paka ilikuwa inatusaidia kuua panya na tabia za hiyo paka ilikuwa ilikuwa inapenda mchezo. Pili ilikuwa inapenda upendo, juu ilikuwa inataka nishinde nimeishika, nimeipapasa masikio na mkia Alafu, kitu ambayo ilikuwa inanifurahisha na hiyo paka, ni ilikuwa nikienda kazi ingenifuata mpaka kwa barabara ikinisindikiza. Na kusema ukweli sipendi wanyama pori, mimi naogopa wanyama pori.

Kumbukumbu nzuri za shule ni shule ya kidato nakumbuka mwalimu mkuu. Alikuwa anaitwa Margaret kama mimi alikuwa Alikuwa na roho nzuri na hiyo ndo namkumbuka nakumbuka. Maana nakumbuka shule juu ya venye alikuwa mzuri. Alikuwa mwenye roho safi. Hata kama alikuwa mkali, alikuwa na roho safi pia. Hiyo ndio nakumbuka.

Mimi ni mtu wa kuamka usiku kusema ukweli nimeishi kukua na shida ya kuamka mapema ama asubuhi ndo hata nilikuwa nachelewa kazi juu ya kulala Nakumbuka hata shule ya kidato sikuwa naenda somo la asubuhi juu ya usingizi kusema ukweli.

Kwa sasa naona siezi ishi bila rununu yangu ama simu yangu juu saa hii simu yangu ndio ina nisaidia napata mapato. Na pia simu yangu ina nisaidia kuposti mtandaoni na najua hioyopo kuposti hainisaidii tu mi pekee yangu pia ina nisaidia. Inasaidia watu wanayo nitazama pia.

Ndiyo lazima nipige kura kwa election ambayo iliopita nilijifunza ni umuhimu wa kupiga kura ni lazima niweke sauti yangu kwenye kura ama msimamo wangu kwenye kura na hiyo juu naamini hiyo ndio italeta mabadiliko kama nataka mabadiliko.

Naamini saa hii nasaidia jamii yangu kwa kuwajulisha mambo ambayo nimejifunza, mwaka ambazo zimepita. Naamini nasaidia jamii kwa kuijanjarusha, kuwajanjarusha kwa mambo kadha wakadha, hiyo ndo sababu ata nina rekodi video na nikiposti.

Napenda kununua vitu kama ni chakula napenda kununua sokoni Acha manguo kusema ukweli pia sokoni ju sokoni ni utapata vitu kwa bei nafuu Ndiyo napenda kununua kila kitu sokoni kama ninguo soko ya nguo kama ni chakula soko ya chakula.

Ndio samaki ni chakula tamu sana. Napenda kula samaki. Na tu si kukula samaki. Napenda pia kupika samaki. Ama aina zote za chakula. Lakini kusema ukweli, napenda samaki. Samaki ni nyama ni nyeupe na iko na manufaa mzuri sana kwenye mwili.

Ndiyo mi huweka picha mtandaoni sana sana kwenye profile na kama ni picha maybe nichanganye na video niposti pamoja na video nilianza kufanya hivo venye nilianza kuposti video zangu mtandaoni.

Marafiki ambao tulikuwa, nilikuwa nao ni tungepiga sherehe tulewe Lakini kwa sasa nilibadilisha marafiki hata siku badilisha kwa sasa hata sina marafiki. Kwa sasa tu mi hutulia kwa nyumba nikitafuta pesa.

Itategemea, wakati nimetulia hapa nyumbani napenda kuvaa dresi ya aina ya dera. Nikiwa nimevaa dera, mimi hukuwa nimetulia, juu dera pia hukua nguo ya kutulia tu. Halafu, wakati nataka kutoka nje, napenda kuvaa suruali sana sana, ndio.

Kwa kazi ambayo nilikuwa nafanya kabla niiwache ama kabla ni vutwe. Kazi ni nilikuwa napenda kusoma biblia wakati juu sikuwa napata muda yoyote wa kusoma biblia. Ningesoma biblia hivi na nitulie tu.

Kwa sasa sina mchezaji ambayo nampenda ama ambao nawapenda juu huwa sifwatili mchezo wowote kwa sasa Lakini nilipokuwa nalelewa babangu alikuwa anapenda kutazama mchezo wa kupigana na alikuwa anapenda john cena sana na Kwa sababu ya iyo nilikuwa napenda john cena pia.

Mandhari nzuri ambaye nimeku ambavyo huona ni mandhari ya nchi kavu. Ninaposafiri kutoka huku Nairobi kuelekea nyumbani kitale. Hiyo mandhari hukuwa mandhari nzuri juu. Ndiyo tuna manthari ya, wanyama pori, tuna nyama kama, zebra, nye barabara, nyani, na hukua manthari safi.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali huwainaniumiza macho, na huwainachoma macho, ndo maana na pendelea mwanga wakati ama ikiwezekana mwanga wa chini wakati wa giza, ndio.

Ndio naeza kukueleza kuhusu rafiki yangu. Rafiki yangu anaitwa Rob. Na tulipatana shuleni kwenye shule cha kidato. Na nakumbuka mambuoo ambayo tulikuwa tunafanya pamoja ni angenitengeneza nywele, ningecheza na nywele yake, juu alikuwa na nywele refu. Na kitu ambacho kinafanya niwe rafiki wa kweli ni. Hiyo tu uaminifu. Nikiwa akiwa na shida naeza msaidia nikiwa na uwezo, na pia nikiwa na shida huwa ananisaidia akiwa na uwezo na rafiki yangu hukuwa na roho safi na pia anapenda mungu venye napenda mungu.